Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi yangu ya uandishi. Ninatumia kompyuta sana kuandika kazi zangu. Maana kompyuta inavyo vitu mbalimbali, ninavyo vitumia ama ninavyovihitaji ni kwa sababu ya uandishi. Kunayo chat gpt, kunayo google gemini na vitu vingine tofauti ambavyo vinanisaidia katika uandishi wangu. Kwa hivyo ninapenda sana kutumia computer zaidi kwa uandishi, ninaandika vitu navyo viandika, na ninapo maliza kuandika navihifadhi katika files tofauti tofauti katika computer. Kwa hivyo ninatumia sana sana kompyuta kwa sababu ya uandishi ninaoufanya.

Kitu, nachopenda kukinunua zaidi, ama chakula, nachopenda kukinunua zaidi, mimi ninapenda sana kula keki. Kwa hivyo wakati wowote, ninapokuwa nje, napokuwa kazini, kitu ambacho nitaenda kukinunua, ni kitu ambacho hicho kitu chenyewe ni keki, ninapenda sana kununua keki. Keki yenye ladha ya vanilla ninaipenda sana. Kwa hivyo ni kitu ambacho ninapenda kununua zaidi ili nile. Ninapenda sana kula keki na hivyo ninapenda sana kununua keki. Wakati nipo nje, wakati ninatembea, wakati nipo kazini, lazima nitanunua keki. Mana ni kitu ambacho ninakipenda kukila.

Ninapendelea sana kitanda ambacho ni kizuri naona kitanda kinapokuwa kizuri pia unapolala unapata usingizi mzuri. Kwa hivyo ninapenda kitanda chenye ni kizuri chenye mvutio, kiwe na godoro ambalo pia ni zuri, kiwe na mashu kama zuri meupe ama enye mauwa, kiwe na mito laini ambayo hata nikiekelelea kichwachangu, nitajisikia vizuri na hata ninapo nina lala kwa uzuri, ninajigeuza vizuri, napoamka mwili uko vizuri, mwili hauumwi. Kwa hivyo ninapenda sana kitanda kizuri maana kitaniletea pia ndoto mzuri, kitaniletea usingizi mzuri. Wakati ninaposhinda nikiwa nimechoka, wakati ninapojilaza katika kitanda changu uchovu unaondoka, ninaskia tu furaha kwa sababu nimelala kwenye kitanda kizuri chenye usingizi ulio mzuri.